Unaenda mahali paibada marangapi? Inakuenda mahali paibada maramoja kwa wiki, hasa siku za jumapili, lakini hiyo inatigimia na ratiba ya ibada za wiki hiyo. Mfano, katika kanisa katoliki, kwa mana mini mkatoliki, pana kuwaga kuna baadhi ya majuma au wiki ambazo zina matukio mengi, na hivyo inakulazimu kuenda kanisani maranyingi. Mfano wiki hili ambayo inaitwa juma kuu. Jumakuu ni hile wiki ambayo ina alhamis kuu, ijumaa kuu lakini pia mpasaka. Wiki hiyo siku zote hizo ni muhimu kuhudhuria misa. Hivyo basi ni nakuenda siku zote yani alhamiskuu ijumaku, jumamosiku ambayo ni siku ya mkesha na jumapili. Lakini kwa hizi siku nyingine za kawaida mfano jumapili za kawaida ambazo tunazita dominika. Hizo basi mimi huenda maramoja kwa wiki tu ambayo ni siku ya jumapili lakini kuna mahali pengine pa kufanyia ibada kama vile jumuia ambapo jumuiya sasa tunaenda kusali siku ya jumamosi siku ya jumamosi ndo siku ambayo ya kusali jumuiya na hapo amusali kanisani. Bali mnasali kwenye familia ya mtu mmoja ambaye naye anashiriki jumuia hiyo.

Niambie kuhusu utaratibu wako wa kahawa au chai. Unaweza kueleza ni lini unakunywa kahawa au chai. Mimi hupendelea zaidi kunywa chai kuliko kahawa. Na chai hiyo huinywa wakati wa asubuhi mara nyingi. Lakini kwa sababu kwa ujumla siyo mpenzi wa chai. Basi chai hiyo mara nyingi huinywa siku ya jumamosi au jumapili yaani weekend. Kuliko siku za wiki. Siku za wiki yaani jumatatu mpaka ijumaa mara nyingi sinywi chai. Siku ambazo napenda kunywa chai ni jumamosi na jumapili pekee. Labda unaenda vipi na ni wakati gani. Mara nyingi hiyo chai huinywa nyumbani na si kwenye mkahawa. Na kwenye mkahawa nikienda basi ni zile siku ambazo nimesafiri yaani sipo nyumbani. Lakini nikiwepo nyumbani ni mara chache sana au ni nadra sana mimi kutoka na kwenda kunywa chai mahali kama vile kwenye mkahawa. Mara nyingi huenda mimi mwenyewe kwa hio sipo na mtu yeyote nakuwa mi pekee yangu. Je, unakumbuka ni nini? Unavyoongeza ndani yake. Ninapo kuwa natengeneza chai, kama nilivyosema kwamba mimi ni mpenzi wa chai kuliko kahawa, ninaweka viungo vya chai kama vile, mchaichai, mdalasini, iliki, tangawizi. Hivyo viungo vinne ndivyo muhimu zaidi katika chai yangu. Na jambo la mwisho ni sukari, kama napendelea kuweka sukari kwa wakati ule. Lakini kama sitaki kuweka sukari basi siweki sukari. Ni mahali gani unayoipenda kunywa? Mahali napopenda kunywa hiyo chai ni nyumbani. Kama nilivokutangulia kusema unahisi jinsi gani bila kinywaji chako cha kawaida Kinywaji cha kawaida mimi zaidi ni maji kuliko chai Kwa hiyo nisipokunywa chai najisikia vizuri Lakini nisipokunywa maji basi napata kiu. Ila sijawahi kukaa kabisa nikatamani kunywa chai yaani nikawa na hamu kubwa ya chai, hapana. Kwa hiyo kitu ambacho najihisi vibaya nisipokunywa ni maji pekee yake.

Unapenda kusoma vitabu vya aina gani? Vitabu ninavyopenda kusoma ni vitabu vya kitaaluma zaidi kuliko vitabu vya mambo mengine. Kuna vitabu vinavyozungomzia hadithi mbalimbali, hivyo mi kweli sipendi kuvisoma. Lakini ninapenda kama nikitaka kujua ujumbe uliomo ndani ya vitabu hivyo, basi viwe katika mfumo wa audio, yaani mfumo wa sauti, na nivisikilize kama masimulizi kuliko kuvisoma. Lakini vitabu ninavyopenda kuvisoma ni vitabu vya kibayolojia, na viwe vina picha nyingi. Kuna kitabu kimoja, tuliwahi kukitumia tulipokuwa, tunasoma ngazi ya Kidato cha tano na cha sita. Kinaitwa Understanding Biology. Icho kitabu kilikuwa kina picha nyingi. Na nilikipenda zaidi kwa sababu kinaelezea maneno machache halafu picha nyingi. Maneno machache picha nyingi. Kwani nilikipenda kwa sababu kina picha nyingi. Na nirahisi zaidi mimi kuelewa. Kwa hiyo kimsingi sipendi kusoma vitabu vya aina nyingine yoyote isipokuwa vitabu vya kitaaluma. Na vitabu vya kitaluma ninavyopenda kuvisoma ni vitabu vinavyozungumzia masuala ya kibayolojia. Basi, vingine hivi ni machaguo ya pili. Baada ya chaguo langu la kwanza ambalo ni vitabu vya kibayolojia. Hivyo.

Niambie kuhusu filamu yako unayo ipenda zaidi. Filamu ninayo ipenda zaidi ni Captain America Civil War ya mwaka elfu mbili kumi na sita. Kwa nini naipenda filamu hiyo kwa sababu ina action sana, yaani ina mapigano mengi na ya hali yajuu. Na ukijaribu kua angalia yana make sense, kwa hiyo naipenda sana. Iyo filamu ni filamu ya action, yaani mana yake ni filamu ya mapigano zaidi, kuliko vitu kama drama, comedy na kazalka. Je unaakumbuka mara ya kwanza ulipoiona. Ndiyo, ninakumbuka mara ya kwanza nilipo iona. Niliipenda sana, nilifurai na kipengele kilicho nifuraisha zaidi ni pale ambapo yule nani wamuita Black Panther Tichara, alipokuwa ana mkimbiza baki. Akizani kwamba amemuua babake. Kule balabalani, ulikuwa sijuini mjigani wa ulaya Suini Berlin, sikumbuki ni wapi. Lakini kule walivo kuwa wana kimbiza na kule wanapita kwenye zile surbway balabala za chini, kwa chini yalikuwa ni mapigano mazuli, kwa hiyo niliipenda. Ni nani a liyeleta hamu ya filamu hii aliyeleta hamu ya filamu hiyo ni Chris Evans Captain America mwenyewe. Yule ndo alikuwa ni mtu aliye pambana sana kwenye hile filamu. Kwa niliipenda kwa sababu yake. Lakini pia mwingine alifanya nikaipenda ni Iron Man. Unapenda kuiona tena ndio ninatamani kuitazama tena kwa sababu ni filam nzuli. Na haini boi haini choishi kwa hiyo. Natamani kuitazama tena.

Unashugulikia uzaifu wako vipi kazini? Ninatumia njia mbalimbali kushughulikia udhaifu wangu kazini. Mmoja kati ya njia ambayo ni ya muhimu na huitumia ni njia kujitenga na kupata muda kwa jili ya kutafakari na kutulia mimi mwenyewe. Hii ni njia ambayo inanipa wakati wa kujitafakari na kuangalia wapi nilikosea, wapi nimepatia na natakiwa nifanye kitu gani ili niweze kwenda vizuri. Njia ya pili ambayo mimi huitumia ni kuomba ushauri kutoka kwa watu walionitangulia. Yani wakubwa wangu wale wakazi ya wakubwa wangu kwa namna yoyote ambayo wamenitangulia. Wale watu wanakuwa na madini mengi yani wana taarifa nzuri ambazo ukikaa nao hata angalau saa moja tu zinatosha kukufanya wewe ujione ni mtu mpya na umeongeza kitu kingine kipya. Kwa hiyo nikikaa nao nikapiga nao stori mbili tatu huwa najisikia vizuli na hatimae ninaweza kumove. Hatimae ninaweza nikamove on nikaona anhaa sasa napita hivi natokea hapa hivo. Mitikasi naendelea vizuri.

Unapenda chakula chenye mafuta au kisicho na mafuta? Chakula nachokipenda ni kisicho na mafuta mengi. Mafuta, kutokana na uelewa nilio nao mpaka hivi sasa. Mafuta mengi yana madhala kwa sababu yanaeza kusababisha mtu kanenepa zaidi. Kama so tu kunenepa, unazile ateli zinazo safilisha damu. Mirijeli ya damu inajaa mafuta. Na ikijaa mafuta yanaeza kukuletea changamoto mbalimbali kiafya kwa hiyo. Chakula ambacho mimi hujitahidi kukiepuka ni chakula chenye mafuta mengi. Hilo ni moja. Najitahidi sana kukiepuka chakula icho. Vyakula kama vile ambavyo ni vyakula vya haraka haraka. Wanaita fast food. Vile ambao ni junk food yani wamevitumbukiza kwenye mafuta mengi wamevikaanga na kathalika. Ni vyakula ambavyo sipendelei kutumia. Napenda kutumia vyakula ambavyo ni vya asili, vyakula ambavyo havijakaangwa kwenye mafuta mengi au havijaungwa na mafuta mengi. Mfano badala ya kutumia nyama ambayo imekaangwa. Kwa sababu ikikaangwa inakuwa imetumbukizwa kwenye mafuta mengi. Mimi upendelea kutumia nyama ambayo imechemishwa au imeungwa kwa mafta kidogo. Na njia nyingine za namna hiyo.

Unapenda muziki wa jadi? Ndiyo, ninapenda muziki wa jadi na ninaupenda sana. Na muziki wa jadi ninaoupenda, nitautaja kila aina muziki ya wajadi ninaoupenda. Wakwanza ni muziki unaoitwa Litungu. Litungu ni muziki wajadi ambao ni wa wakurya. Wakurya ni kabila linaloishi katika mkoa wa mara. Hilo ni kabila ambalo watu wake wanakaa mkoa wa mara, lakini pia wengine wapo upande wa Kenya. Kwa sababu Tanzania na Kenya zimepakana, basi hapo mpakani, kuna kabila fulani linaitwa wakurya. Hao wakurya wapo Tanzania na Kenya na muziki wao unaitwa Litungu. Wanaimba kwa lugha ya kikurya, sio kiswahili na huku wanapiga na ala zile za muziki za kiasili. Muziki wa pili ninaoupenda, unaitwa kadogoli. Kadogoli pia nazani kwa asili ni muziki unaotokea mkoa wa mara, ila kwa kabila, nafikiri makabila yake yanatokea Musoma kama nakumbuka vizuri. Ila ule muziki wenyewe kitu ambacho ni tofauti na ilo litungu la wakurya, ni kwamba kadogoli mara nyingi huwa hawaongei maneno yani hawaongei chochoote bali wanatumia tu ala za muziki kuna zile za kupuliza zinazalisha sauti fulani zimekaa kama pembe la ng'ombe vile vichekecheke wengine wamevaa miguuni, vile vidude kama vikopo vina mawe, ko anavocheza inasababisha zitoke sauti za aina mbili sauti ambayo kama assume kama mawe madogo madogo au goroli zimewekwa ndani ya kalai, au ndani ya ndoo ya chuma. Sasa ile sauti inayotoka. Alafu na wanakuwa wanapuliza vile, hilo lidude kama la mgambo vile. Muziki huo unaweza kuwa unalia hivi tung! Tung! Tung! Ko huyo ni anayepiga ngoma. Lakini kuna yule, ambaye kazi yake ni kucheza na kuzalishi ile sauti ya chikichikichiki. Zikichanganywa kwa pamoja vinaleta sauti ambayo ni nzuri. Mwingine, anakuwa anapuliza dude fulani. Fu, fu, fu, fu, fu hasa, hizo sauti jaribu kufikiria. Jaribu kufikiria kwamba zimechanganywa zote kwa pamoja ndo zinakutengenezea kitu kinachoitwa Kadogoli kwa kweli ni muziki mzuri, mziki mungine na upenda ni muziki wa wasukuma na wahaya Wasukuma na wahaya sasa muziki yao ni zile nyimbo tu za asili. Wanaimba. Ila wahaya kwenye muziki wao na hao wasukuma wanastyle ya kucheza. Na kila kabila hapo nililolitaja wana style yao ya kucheza kakuryya kwenye litungu wanacheza kwa kutingisha vichwa tu, hawatingishi vitu vingine. Lakini wasukuma wao wanatingisha mabega. Wahaya wao wanatingisha viuno wakiwa wamevaa nguo ambazo ni kama sketi zimesalambuka kwa anavyokuwa anachezesha kiuno akiruka yani ile nguo inatapakaa. Kwa hiyo ni muziki mzuri kwa kweli. Na hiyo ndo muziki ya jadi ninayoipenda zaidi kuliko miziki mingine.